Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa sababu inanipa uhuru wa kutelekesa mawazo yangu kujifunza kuwajibika zaidi na kujenga kitu chenye manufaa ya muda mrefu ambacho kinaweza kunisaidia kifedha na pia kuleta mchango chanya kwa jamii.

Rangi ninayoipenda ni blue kwa sababu inanipa isia ya utulifu na amani pia inanifanya nijisikie nikiwa makini na mwenye matumaini. Hasa ninapoiona angani au baharini. Zaidi ya hayo ni rangi inayokwenda vizuri na rangi nyingine nyingi jambo linalo ifanya ipendeze katika mavazi na mazingira ya nyumbani.

Napenda kutembea sehemu tulivu na zenye mazingira ya asili kama vile bustani, kando ya barabara zenye miti au karibu na sehemu zenye maji. Kutembea maeneo kama haya hunisaidia kupumzika mawazo, kupata hewa safi na kujizikia huru kidogo baada ya siku yenye shughuli nyingi.

Sherehe naipenda zaidi ni krismasi kwa sababu huleta watu pamoja na kuimarisha mshikamano. Napenda pia mapambo, muziki wa sherehe na moyo wa kutoa unaonekana wakati huu. Zaidi ya yote ni wakati mzuri wa kushukuru, kusaidiana na kuunda kumbukumbu nzuri na wale ninaowapenda.

Ndiyo, navaa miwani, hasaa ninaposoma kuandika au kutumia simu na kompyuta kwa muda mrefu. Bila miwani, macho yangu huchoka haraka na maandishi yanaweza kuonekana yamefifika kidogo. Miwani hunisaidia kuzingatia vizuri, kupunguza maumivu ya kichwa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia nimezoea ya kiasi kwamba imekuwa sehemu ya mtindo wangu wa kawaida.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba yangu vizuri, kwanza ninaweka vipaumbele kwa kazi muhimu zaidi, kisha ninaigawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kushughulikia. Pia, ninaweka muda maalumu wa kufanya kila kitu bila kuchelewa na kuondoa vitu vinavyoweza kunisumbua kama simu au mitandao ya kijamii. Kwa kawaida, napima maendeleo yangu wakati kazi inafanyika ili kuhakikisha kila hatua inakamilika kwa wakati.

Utaratibu wangu wa asubuhi huwa wa kupanga na kuanza siku kwa utulivu, kwanza na kuwa nikianza kwa kuamka mapema, kisha kufanya mazoezi madogo kama kunyoosha au kutembea kidogo ili kuamsha mwili. Baada yake, napanga kazi za siku, hiyo ni, nikitumia muda kidogo kufikiria malengo siku, kawaida hupitia, hupita kwenye kikombe cha chai au kahawa wakati nikipanga mawazo, kisha nafanya shughuli za kibinafsi kama kuosha uso au kuvaa. Kwa hivyo, utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa makini, mwenye nguvu na nikiwa na mpangilio thabiti.

Napenda kusherehekea kwa njia ya kipekee nyepesi na yenye furaha pamoja na watu ninaowapenda. Kawaida naanza kwa kuamka kwa shukrani na kutafakari mwaka uliopita. Kisha napokea salamu na pongezi kutoka kwa familia na marafiki. Baada ya hapo, mara nyingi huwa na chakula cha kipekee kama keki niliopendelea au mlo maalumu wa familia. Mara nyingine napanga sherehe ndogo ya marafiki na familia ambayo inaweza kuwa nyumbani au mahali tulivu na tunashirikiana kucheka kuzungumza na kucheza michezo midogo. Pia napenda kutumia siku hiyo kufanya kitu inachopenda. Kama kutembea mahali ninaiyopenda au kujipatia muda wa kupumzika.

Mazoezi yangu ya kila siku ni njia ya kuanza siku nikiwa na nguvu na afya nzuri. Kawaida naanza asubuhi kwa kufanya kunyoosha mwili na mazoezi madogo kama sit-ups, push-ups na kutembea kidogo. Baada ya hapo, mara nyingine nafuata mazoezi ya cardio kama kukimbia au kuruka kamba ilikuongeza moyo na nguvu za mwili. Kila siku nafanya angalau dakika 20 hadi 30 za mazoezi, lakini ikiwa siku ni ya shughuli nyingi, ninahakikisha angalau napata muda wa kutembea au kufanya stretching. Mazoezi haya hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini kwa kazi na shughuli zingine za siku. Zaidi ya hayo huwa naangaliwa kuhakikisha nia yangu ya mazoezi inaendana na malengo yangu ya afya kama kuboresha stamina kuimarisha misuli au kudumisha nguvu na utulivu.

Napenda mbwa zaidi kwa sababu ni mwaminifu wanapenda kushirikiana na binadamu na wanaonyesha furaha waziwazi Pia napenda jinsi wanavyoo weza kuwa walinzi na marafiki wa karibu Hasa unapokuwa na siku ngumu uwepo wao pekee unaweza kuinua hisia Hata hivyo paka nao wanavutia kwa utulivu wao na uhuru wao Hasa kwa mtu anayapenda mazingira ya kimya.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia kwa sababu linafundisha kuzu mwili wa binadamu, wanyama, mimea na jinsi viumbe vyote vinavyoishi na kushirikiana katika mazingira yao. Napenda pia kuona majaribia na michoro ya maisha alisi ambayo ufanya somo kuwa la kufutia saidi kuliko kusoma nadharia tu. Zaidi ya yote, bioloji ufunga macho yangu kuelewa mchanganyiko wa maisha na jinsi dunia inafiofanya kazi. Jambo ambalo linafaa sana kwa maisha ya kila siku na hufanya nijisikie kushirikiana na asili kwa njia bora.

Ndiyo nimewahi kulima, ilikuwa ni kwa kiwango kidogo, hasa kulima mboga kama sukuma wiki, nyanya na vitunguu. Uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu na umuhimu wa kutunza mimea kila siku. Pia ni jambo linalonipa furaha kuona kitu ulichopanda, kikikua na hatimaye kuvunwa.

Baaada ya siku ndefu unapumzika kwa kuchukua muda wangu mwenyewe, kawaida naanza kwa kuoga ilikuwa ndo uchovu wa siku, kisha nakaa mahali tulivu nikisikiliza muziki au kuangalia kitu chepesi kinacho niburudisha. Wakati mwngine napenda kutembea kidogo au kufanya stretching ili kuachia mvuto wa mwili. Pia hunisaidia kuzungumza na rafiki au familia au kunywa chai nikiwa kimya nikitafakari siku yangu. Njia hizi hunifanya nijiskie nimepumzika kiakili na mwili.

Nenosiri langu ulindwa kwa njia ya kuchagua maneno magumu na salama kwa kawaida na changanya herufi kubwa na ndogo na mbari na alama maalumu. Ililiwe ngumu kudhaniwa. Pia siwezi kutumia nenosiri kuwa sawa kwa akounti nyingi. Kila akaunti ina nenosiri yake ya kipekee. Zaidi ya hayo na ivati nenosiri kwa njia salama sio kuandika kwenye karatazi zizio salama na kushiriki na wengine. Mara nyingi pia napitia njia za uthibitisho wa hatua mbili aMbazo nafanya account kuwa salama zaidi Hata ikiwa mtu anajua neno siri langu.

Wakati wa mgogoro na mtu na jitahidi kubaki mtulivu kwanza nachukua muda kusikiliza upande wa mwenzangu bila kumukatiza ili nielewe anachohisi na anachomaanisha baada ya hapo na eleza hisia na mawazo yangu kwa hishima na kwa uwazi bila kulaumu au kutumia maneno makali. Pia huwa tayari kukiri kosa langu kama nimekosea na kutafuta suluhisho badala ya kushinda mabishano. Ikiwa hisia zimepanda sana, napendelea kupumzika kidogo na kuzungumza badaye wakati wote tuko tayari. Njia hii hunisaidia kutunza uhusiano na kufika maelewano kwa amani.

Ndiyo navaa saa, aza kwa kazi au sherehe, ni muhimu kwangu kwa sababu ina nisaidia kujua muda kwa uraisi. Napia uongeza mtindo wangu wa kila siku, zaidi ya hayo, baadhi ya saa huwa na vipengele vya ziara kama kielezo chamoyo au kengele ambayo ufanya ziweza manufaa na kuvutia zaidi.

Napenda kutumia muda wa pamoja na familia yangu hasa kufanya mambo yanayotuletea ukaribu. Mara nyingi tunapenda kula pamoja, kuzungumza kuhusu siku zetu na kucheka wakati mwingine. Tazama filamu wa vipindi pamoja. Au tunatoka kutembea ili kubadilisha mazingira. Pia napenda kushiriki, shughuli za nyumbani au sherehe za kifamilia kwa sababu hunifanya nijisikie nimeunganishwa na wanafamilia wangu kwa ujumla. Kuwa na familia hunipa furaha, msaada na amani ya moyo.

Uzoevu wangu wa kazi umenifundisha umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na kushirikiana na wengine. Kila kazi naiyofanya kubwa au ndogo imenifundisha jinsi ya kusimama, kusimamia muda vizuri, kushugulikia changamoto bila na kufanya kazi kwa ufanisi hata chini ya shinikizo. Zaidi ya hayo, nimejifunza kuzungumza kwa uwazi, kukubali maoni ya wengine na kuboresha kazi yangu mara kwa mara. Uzoevu huu pia umenifundisha kwamba kila kazi ina dhamani yake na kila changamoto ni fursa ya kujifunza kitu kipya.

Napanga kazi zangu kwa kutumia mpangilio wa kipaumbele na ratiba thabithi. Kwanza, nafanya orodha ya kazi zote zinazo itaji kufanywa siku hiyo. Nikitambua nizibi, muhimu, zaidi na zinazo zubiriwa kisha na gawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo ndogo ili ziwe raisi kushughulikia bila kuchanganyikiwa. Baada hapo, ninaweka muda maalumu kwa kila kazi. Nahakikisha napata mapumziko kati ya kila kipengele ili kuepuka uchofu. Wakati mwingine napangilia kazi kwa mpangilio wa ugumu kwanza na kazi ngumu zaidi wakati ninanguvu nyingi na kuwacha kazi raisi kwa mwishoni mwasiku Zaidi ya yote na pima maendeleo yangu wakati kazi zinaendelea na kubadilisha mpangilio ikiwa kuna kazi zinazotokea gafla au dharura njia hii unisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kwa ubora.

Kazi ninaidhamini zaidi ni ile inahitaji umakini uvumilivu na kuleta matokeo chanya kwa wengine. Kwa mfano kazi inayohusisha kusaidia wengine kupanga mambo kwa ufanisi au kutatua changamoto ngumu. Huwa naiheshimu sana. Napenda kazi ambazo hutoa furaha ya ndani, sio tu malipo ya kifedha bila pia kuridhika kwa kuona matokeo ya juhudi zako. Kazi kama hiyo hufundisha nidhamu, uvumilivu na hufanya nijisikie nadhamani na mchango wangu unaonekana.

Napendelea kitanda kizuri kilicho na faraja ya kutosha. Sio kigumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda bora kwa ajili yangu ni kile kinachotoa, misaada, sahihi, kwa mgongo na shingo. Na kunifanya ni pumzike vizuri usiku. Zahidi ya hayo, napenda kitanda chenye mbao au chumba tulivu karibu. Ambacho, hufanya usingizi uwe mzuri na nipo tayari kuamka ni kiwa na nguvu asubui.

Napenda kutumia muda na familia yangu kufanya mambo ya pamoja yanayotuleta ukaribu. Mara nyingi tunakaa pamoja tukila, tukizungumza kuhusu siku zetu na kushirikiana kucheza. Wakati mwingine kutazama filamu au vipindi pamoja au tunatoka kutembea hili kubadilisha mazingira. Pia napenda kushiriki katika shughuli za nyumbani au sherehe za kifamilia kwa sababu hunifanya nijisikie kuwa karibu zaidi nao kwa ujumla.

Ningependa kutembelea mji wakale wa minoa huko kreti ugiriki ni mahali pa kihistoria lenye simulizi za kale majumba na hazina za kale za ustaharabu wa minoa Napenda kuona miundo ya kale, frescos na mabaki ya majumba ambayo hufunuwa maisha ya watu waliukua wapo mamia ya miaka iliyopita zaidi ya hayo ni mahali panapo jumuisha mazingira ya asili mazuri yenye milima na bahari karibu, jambo linalofanya ziara kuwa ya kuvutia zaidi na yenye kujumuisha utamaduni na uzuri wa asili.

Napenda upepo asili kuliko AC kwa sababu unanipa hisia ya utulivu na huru Hasa unapokua nje au kando ya dirisha upepo hufanya hewa kuwa safi na hupunguza msongo wa mawazo Ukitofautiana na AC ambayo mara nyingine inaweza kuwa baridi sana au isio ya asili. Hata hivyo, ninapokuwa ndani ya nyumba au ofisini, AC pia ni muhimu wakati wa joto ni kubwa sana Kwani hufanya mazingira kuwa yenye starehe na unyenyekevu wa kufanya kazi. Kwa hivyo napenda mchanganyiko wa zote upepo wa asili mara nyingi na AC inapohitajika.

Kimoja cha wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu nzito kutoka sokoni alikuwa amesumbuka na alikuwa akihitaji msaada hivyo nikatoa wakati wangu na nguvu zangu bila kutilia shaka kitendo hicho kilini fundisha furaha ya kusaidia wengine bila kutarajia malipo na jinsi tendo ndogo la wema linaweza kufanya tofauti kubwa kwa mtu mwingine pia kilinifanya nijisikie kuunganishwa na jamii yangu na wenyewe kwa moyo.

Wakati nahitaji msaada kazini, ninaanza kukueleza tatizo lango kwa uwazi kwa mwenzangu au msimamizi wangu nafafanua sehemu ninayo igoma au changamoto ninayokabiliana nayo ili mtu mwingine aweze kueleza hali vizuri Baada ya hapo, inasikiliza maelezo ya ushauri, anayotoa mtu huyo na mara nyingi nauliza maswali madogo ili kuhakikisha nimeelewa vizuri Ikiwa kuna njia mbadala au rasili mali zinazopatikana huwa natumia hizo haraka ili kumaliza kazi kwa ufanisi.

Napenda kutumia muda wangu wa bure kupumzika na kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie vizuri kiakili na kimwili. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu au makala, kungalia filamu au vipindi vya burudani au kusikiliza muziki ili kupumzika. Pia napenda kutumia muda wa bure kutembea au kufanya mazoezi madogo ili kupata hewa safi na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa wakati mwingine napenda kujifunza kitu kipya kama ujuzi mdogo wa kompyuta, lugha au kupike kitu kipya.

Ndiyo nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa ni tukio la furaha na shauku ambapo nilifurahia muziki wa moja kwa moja kuimba pamoja na wapenzi wa muziki na kuangalia micheza ya mwanga na mapambo ya jukwaa zaidi ya yote tamasha hilo nifanya nijisikie huru na kuunganishwa na watu wengine na pia lilinifunza uzoefu wa kukumbukwa kwa hisia za furaha na shauku ambazo ni tofauti na kuona muziki tu kwenye radio au television.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo nitulivu safi na yenye mpangilio mzuri Nafurahia nafasi ambazo hazina kelele nyingi ambazo zinaniruhusu kuzingatia kazi yangu bila usumbufu Lakini pia zipo nyakati za kushirikiana na wenzangu pale inapohitajika Zaidi ya hayo napenda mazingira yenye uwepo wa mwanga wa kutosha na hewa safi pamoja na zana na rasilimali zinazofaa kufanya kazi kwa ufanisi Hivyo na pata umakini utabithi na motisha ya kufanya kazi vizuri.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kuchukua taka au kusafisha sehemu chafu mara nyingi. Sio kwa sababu ni ngumu kimwili, bali mara nyingi uitaji umakini mkubwa na nikazi, isio na mwisho. Mara moja unasafisha kisha, haraka huja tena. Hata hivyo, nimejifunza kuwa kazi hizi ni muhimu kwa usafi, afya na utulivu wa nyumba. Hivyo napendelea kuzipanga kwa muda fulani badala ya kuzisahau ili sizilete msongo wa mawazo.

Ndiyo, ningeweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itakuwa changamoto kidogo mwanzoni. Siku hiyo ningeitumia kusoma vitabu kutembea kuandika mawazo yangu au kushirikiana na familia na marafiki moja kwa moja badala ya simu au kompyuta Uzoevu huo ungekua njia nzuri ya kupumzisha akili kuondoa mashikamano na taarifa za kila mara na kunifanya nishirikiane zaidi na mazingira yangu na watu walio karibu nami. Pia ingekua fursa ya kutafakari na kupanga mambo muhimu ya siku zijazo.

Wakati ninapojisikia na wasiwasi, napendelea kwanza kupumzika na kuzingatia pumzi yangu Hii hunisaidia kupunguza haraka msongo wa mawazo, baada ya hapo, mara nyingi najaribu kuandika mawazo yangu au matatizo yanaye nisumbua ili kuyaona, wazi, na kuyapanga hatua kwa hatua Pia napenda kuzungumza na rafiki au mtu ninae muamini kuhusu hisia zangu Kwa sababu mara nyingine kushirikisha wengine, kuna punguza mzigo wa hisia Wakati mwingine kutembea au kufanya mazoezi madogo hunisaidia pia kupunguza wasiwasi na kunifanya nijisikie mtulivu zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayopendelea kutumia ni Google kwa sababu hutoa huduma mbali mbali ambazo hufanya maisha kwa rahisi na yenye ufanisi. Kwa mfano napenda kutumia Gmail kwa barua pepe, Google Drive kwa kuhifadhi na kushirikisha faili na Google Calendar kupanga ratiba zangu. Zaidi ya haya napenda pia bidhaa Apple kama simu na kompyuta kwa sababu zina muundo mzuri, zinafanana na programu mbali mbali na hutoa utumiaji rahisi na thabiti. Kampuni hizi hufanya teknolojia kuwa zaidi ya chombo bali sehemu ya maisha ya kila siku.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya kipekee na ya pamoja na familia na marafiki kawaida naanza kwa kuandaa nyumba au mahali pasherehe kwa mapambo madogo Kisha tunakula pamoja cha kula cha kawaida cha sherehe na kushirikiana katika mazungumzo na kucheka Mara nyingine sherehe hujumuisha shughuli za kidini au tamaduni kama kuomba au kushiriki katika mila za familia kulingana na aina ya siku kuu Pia napenda kutumia siku kuu hizi kupumzika, kufurahia muda wa wapendwa wangu na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo hubakia muda mrefu.

Somo nililopenda zaidi shule ni science hasa biolojia nilifurahia kujifunza kuhusu mwili wa binadamu, wanyama, mimea na jinzi viumbe vinavyoishi na kushirikiana katika mazingira yao. Pia nilipenda kufanya majaribio na uchambuzi wa kimajaribio kwa sababu ya lifanya somo kuwa la kufutia zaidi kuliko kusoma na dharia tu. Zaidi ya yote, sayansi ilinifundisha kuuliza maswali, kufikiria kwa kina na kuelewa dunia inayo tuzunguka, jambo ambalo limeendelea kuwa muhimu hata baada ya shule.